Simu yangu ii kwanza simu yangu ni simu ya iPhone, iPhone, iPhone 12. Na mimi huwa natumia simu sana katika shuguli zangu za kila siku sababu simu yangu ndio ndiyo naitumia kupata chakutia tonge mdomoni, huwa e natumia sana programu ya instagram, ku kama digital creator na napia natumia pia programu ya x programu ya whatsapp, nakumbuka simu yangu ya kwanza kabisa nili nunuliwa na babangu nikiwa shule ya upili, nakumbuka simu hiyo ilikuwa simu ndogo sana ilikuwa simu Ilikuwa inaitwa Tecno T420 Ilikuwa simu ya kubonyeza na simu hiyo nilifurahia sana kwa sababu sihubi kabla hiyo sijawaikuwa na simu ingine kwa hivo nilikuwa na furaha babukubwa, ata kama nilikuwanajuwa kwamba siyo simu ya smartphone wakati huo ndiyo simu za smartphone zilikuwa zinaingia nikiwa na simu ya hiyo ya kubonyeza nilikuwa nafurahia ilikuwa inaitwa Tecno T420. Na nimekuwa nikitumia simu kutoka wakati huo halikadhalika sahii ndio na natumia simu zaidi sababu naitumia kama chombo cha kupata hela. Nikitumia kule kwa programu ya Instagram na X na WhatsApp. Ee muda kwangu mimi naona wakati mzuri kuzima simu laba nikienda kulala. Wakati huo peke yake ndo huo naeza zima simu. Wakati mwingine wote simu yangu huwa iko. Haija e huwa isi jazima.

Kinywaji nacho kipenda zaidi kivyangu mimi labda Ningependa kusema kwamba kinywaji nacho kipenda ni chai, chai ya maziwa Sababu ni kinywaji ambacho ni mekunywa kutoka nikiwa mdogo Nakumbuka tangu nijielewe nikiwa mdogo Mamangu ameishi kunitengenezea chai ya maziwa Na nikinywaji ambacho mara nyingi tunakitumia Ya kunywa labda na mkate Labla na donati Labla ama kitut chochote kile Ama labla unapukula chakula kingine Huwa napenda kunywa chai Ndiyo ni kuteremisha vizuri chakula hicho Na huwa Huwa ni kinywa kinywaji hicho nasikia kwamba Ni nastarehe ndani ya moyo hususan ukieka hususan kinywaji hicho kikua moto kileto ambacho kimetoka Kimetoka badu kimoto kutoka jikoni Wando huwa napenda wakati hua kunywa chai ya maziwa Na nikishakunywa nahisi ya kwamba nimetulia Nahisi ya kwamba ninepata nguvu mpya.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Amerika sababu nchi ambayo kutoka nikiwa mdogo nimekuwa nikifikiria sana na ningependa kutembelea, ningependa kufika huko siku moja niweze kuona nchi hiyo ilivyo sababu nimekuwa nikiona kutoka nikiwa mdogo kwa televishini, labla labda kwa filamu nimeona kwa habari vitu vinavoendelea huko na labda ningependa kutembea Amerika ningependa kuenda kuenda kuona mahali ambapo tunajua Amerika ina vitu vingi sana kama vile the New York Tower huko Amerika na kama Disney World ni mahali ambapo ningetaka sana kuenda sababu ama ningependa pia kusafiri kule Hollywood sababu tunajua ambapo ndo filamu nyingi za Amerika zinavotengenezwa na mimi kuwa nimeangalia filamu nyingi kutoka nikiwa mtoto za Amerika za Hollywood Kwa hiyo tu ni mahali ambapo tu moyo wangu ungetaka sana kuenda huko na kusafiri tu huko tu ndio nieze kuona nchi hiyo.

Timu yangu ninayoipenda zaidi ya mpira wa mguu ama pia iitwayo kandanda ni timu ya Arsenal FC iliyopo nchi ya Uingereza. Timu hii iko katika ligi kuu ya Uingereza na kwa sahii kwa jedwali la timu iko katika nambari ya pili. Timu hii nilianza kushabikia kutoka mara kwanza nilipoanza kushabikia mpira kutoka nianze kujua kitu chochote kuhusu mpira nilibuyiwa jezi ya timu ya Arsenali nikiwa mdogo na kutoka siku hiyo tu nikaanza kufuatilia kujua zaidi kuhusu kandanda kujua zaidi kuhusu timu yangu na kutoka wakati huo mpaka wa leo tu nimekuwa nikishabikia timu hiyo sana na mchezo ambao ulinishangaza sana ama mchezo ambao ulini niliuangalia na nikafurahia sana kuna mechi kubwa sana ambayo nishaangalia Huwa nafurahia sana tukipiga wapinzani wetu kwa mfano timu ya Manchester United na timu ya Chelsea hao ndiyo wanaotu ni timu ambayo ndiyo wapinzani wetu katika ligi hiyo Ukiongezea pia Liverpool na Manchester City na navyosema mchezaji kwa sasa ambao ananifurahisha zaidi kwa timu hiyo ya Arsenali kwa sasa ni defender aitwaye Gabriel Maghalias ni mbrazili anacheza kama beki wa kati na mchezaji huyu nampenda sana sababu huwa anadifendi vizuri, ako sawa kwa vichwa, na pia anatufungia mabao muhimu Wakati ambapo tunashindwa kufunga mabao kila wakati mchezaji huyu anatufungia mabao na huwa anatufungia kushinda mechi na Arsenali inaposhinda huwa najazwa na furaha sana sababu nahisi tu nina furaha tukishinda, siwezi eleza zaidi hiyo.